Mji ambao ningependa kutembelea ni mji wa South Africa ambao unaitwa Cup Town. Nimeambiwa ni mji mzuri sana, mji ambao unawoto wa asili. Hali yake ya hewa ni nzuri sana. Lakini pia watu wake ni wakarimu sana. Watu wa mji wa Cape Town ni watu ambao wachapa kazi. Wanachapa kazi kwa nguvu zote.

Ninaandaa ripoti za kazi kwa kuwashirikisha wafanya kazi wezangu, lakini pia kwa kupata maoni kwa wateja pamoja na wafanya kazi wezangu. Hivo, ninaandaa ripoti ya siku, ya wiki, pamoja na ya mwezi. Siku zingine, ninaandaa ripoti ya mwaka mzima.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

Je, niendeshe gari au nichukue basi? Gari lina tatizo kidogo la mafuta. Linakula sana. Basi ni rahisi na nafuu. Lakini leo nina mizigo mingi. Nadhani gari ni bora. Nitakuenda dukani kununua vitu vingi. Baada ya kazi. Nitatembea rafiki yangu aliye mgonjwa. Ni lazima nimpigie simu kwanza. Niangalie kama yupo nyumbani. Ninahitaji pia kununua dawa kutoka pharmacy. Mipango leo. Lazima nijipange vizuri. Hebu niandike orotha nisikosee kitu chochote.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

Nina program nyingi sana kwenye simu yangu, jee, nina zitumia zote, na dhani nusu tu, nizifute zile si zitumi, zinachukua na fasi, program ya mawasiliano ni muhimu, ni tunze, program ya ramani pia, ninaitumia kila siku, inanisaidia kupata njia, program za mchezo, jee, zinafaa, labda moja au mbili, tu, na kwa burudani, nizifute zingine, nina program za kusoma habari, kathaa niza aina moja. Nitaweka moja tu. Bora zaidi program ya benki ni lazima. Naripisha bili na kuangalia pesa. Nadhani nitaweka program kumi tu. Simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.

Je, kazi hii ndiyo nitakayofanya miaka mingi ijayo. Ninafikiria mabadiriko ya kazi. Napenda kazi yangu lakini naona hakuna maendeleo. Nimekua hapa miaka mitatu. Bado nafanya kazi ile ile. Je, niombe.

Siku ya kuzaliwa ya mwanangu inakuja wiki ijayo. Ninaitaji kupanga shere je. Tutafanye karamu dogo nyumbani au tukodi mahali. Nyumbani ninafuu zaidi. Nitaarike marafiki wake kutoka shule. Labda watoto kumi. Nita pika keki kubwa. Wao wanapenda keki ya chokoreti. Nitanunua baruni na mapambo ya rangi za furaha. Pia nina ahadi ya kumnunulia zawadi. Yeye anataka baisikeli nadhani nitapata baisikeli ndogo ya bei nafuu. Shele itakua siku ya jumamosi. Muda wa asubui ni siku muhimu sana kwa watoto wangu. Lazima iwe ya kumbukumbu, nzuri.

Msafara wa magari leo mzito sana. Nitachelewa labda dakika ishirini. Lazima nimpigie mwenyekiti barua. Nimuambie nitachelewa. Njia hii ya kila siku inakuwa ya kushindana. Watu wengi wanaenda kazi sana moja. Je kuna njia nyingine zaidi ya fupi? Nadhani kama niondoke mapema dakika thelathini. Nitaepuka msongamano. Kesho nitajaribu hio njia. Leo naendesha redio nisikize muziki ili niwe na subira. Hali hii ni ya kila siku lazima nijifunze kustahimili.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

Kununua vitu mtandaoni ni rahisi sana. Ni hatari pia. Unaona kitu kimoja kisha unaona vingine. Unakuenda ukiagiza vitu usivihitaji. Gharama inakua kubwa mwishoni. Ninahitaji kuwa makini zaidi. Ninatengeneza orodha ya mahitaji kabla ya kufungua tovuti. Nitanunua vile vitu vilivyo kwenye orodha. Sita angalia vitu vingine. Lazima pia nilinganishe bei katika maduka mbalimbali. Mara nyingi naishuka tofauti kubwa. Pia nisome maoni ya watu waliokwisha kununua niseme kama bidhaa ni nzuri. Kununua mtandaoni ni salama ikiwa utakuwa na busara. Nitajihadhari.

Nimerudi nyumbani baada ya siku ndefu, naona watoto wamefika tayari kutoka shule. Ninauchovu lakini lazima niandae chakula. Nitabadirisha nguo kwanza nivae nguo za nyumbani. Nifanye nini haraka kwa chakula? Kuna wali wajana, nitaupasha na mayai. Raisi na haraka, watoto wanaweza kula huku wa kisoma vitabu vyao. Bada ya kula, tutasafisha vyombo pamoja. Nitakagua kazi zao za shule. Naona wamemaliza vyema. Nitaandaa nguo za kesho ili asubuhi, hii siwe na haraka. Jioni ni wakati wa kupumzika na familia.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

Napenda kupanda mboga shambani, leo nitapalia bustani yangu, nyanya zinaonekana zinakaa vizuri, tangawizi na vitungu pia vinaendelea sawa. Kazi hii inanipa amani ya moyo, ninapokuwa shambani, ninasahau masumbufu ya kila siku, na furai kuona mimea ikikuwa, nikama kulea watoto. Lazima ninyunyize maji leo, jua limekua kali, nitavuna nyanya wiki ijayo, zimeiva naomba nipande.

Ninaamiadi ya daktari kesho. Saatisa asubui lazima nifike kwa wakati. Nimekua na maumivu ya kichwa kwa mwili wiki mbili. Natumaini daktari atanisaidia. Lazima nichukue kadi yangu ya ospitari na makaratasi yote ya dawaza awali. Je, ni itaji kuenda na mtu mwingine na thani nitaweza kuenda peke yangu. Hositari ipo karibu, itachukua basi moja tu ninahitaji kuuliza daktari kuhusu maumivu ya mgongo pia. Nimekua natatizo hilo kwa muda. Labda ataniandikia dawa au atanikabithi kwa mtalaam afya ni muhimu sana siwezu puuza dalili hizi.